Msimu wa mvua umeanza ni wakati mzuri wa kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari, nimeshailima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora, nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri, zinazaa sana. Msimu huu ni rama kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Sa tatu usiku. Lazima nilale mapema kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi? Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama, moyo wangu. Usiku mwema.